Ndiyo napenda kujaribu teknoloji ya mpya hasa hizi kwa lugha ya kimombo wanaziita AI napenda kujaribu sana kwa sababu mingi zinaujuzi mingi zinaweza kukupatia maarifa mingi ambayo hukuwa unayajua halafu uweza ukajisaidia katika maisha kwa hivyo napenda kujaribu teknoloji ya mpya sana na natazamia mbele kujua mingi ili niweze kukua kimaarifa.

Kwa sasa hivi natumia data ya simu kwa sababu WiFi iko nyumbani alafu mara nyingi ninapokuwa kazini nahitaji kuingia kwenye intaneti lazima nikuwe na data kwasababu data inasaidia praivesi na ni ngumu mtu kujua mambo yako ukilinganisha na wi-fi ambao masaa nyingi unapata inatumika na watu wengi hivyo inakuwa kwa mwendo wa pole pole kwa sababu watu wengi wameingia katika hiyo wi-fi. Kwa hivyo.

Udhaifu ninaoshughulikia kazini ni kujaribu kuongea na watu wengi kwa sababu mimi huwa sipendi kuongea na watu. Kwa hivyo najaribu kuongea na watu wengi ili tuweze tukazoeana ili niweze kukua niponjia free kuongea na watu wengi. Kwa hivyo naongea na watu wengi sana ili niweze kukuwa mchangamfu na kuzoea kutangamana na watu.

Najaribu kuwajulia hali kila mara ili nijue wanaendelea namna gani inanisaidia pia pia nao naona wananijulia kivyangu alafu pia nikiona ambao wakona mawazo mengi. Najaribu kuwauliza wanaendelea je ili waeze kufunguka na hii inanisaidia kukuwa na bond.